Jee, unawafahamu majirani zako? Ndiyo, nawafahamu majirani zangu vizuri sana. Nimekuwa nikiishi nao kwa muda wa miaka ishirini na saba. Alafu, tumekua tukiishi nao kwa uzuri bila tatizo ata moja. Naonelea ni vizuri majirani kuishi kama mandugu.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Mimi wakati wa baridi kali huwa navaa nguo nzito kama sweater, jaketi, soksi nene na ningehakikisha kichwa na miguu zimefunikwa vizuri kwa sababu baridi huingia sana sehemu izo. Ningejaribu kunywa vinywaji vya moto kama chai, kahawa au supu ili kuupa mwili joto kutoka ndani.

Napenda kuenda madukani wakati wa asubui hasa mapema. Wakati huo, kuna watu wachache, maduka bado ya kosafi, na ni raisi kupata vitu bila msongomano. Pia, napenda asubui kwa sababu ni nanguvu na akili ikotulivu, hivyo nachagua na kununua vitu kwa haraka bila kuchoka. Kama siya subui, basi jioni kabla ya giza, lakini siyo sana usiku kwa sababu huwa ni mechoka na maduka mengi ya nakuwa na watu wengi.

Huwa nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa heshima na urafiki. Kama ni siku ya kwanza, ninahakikisha wanapokelewa kwa tabasamu najitambulisha kisha nawapa muhtasari mfupi wa ofisi wapi watakaa, watakutana na nani na taratibu za msingi wa kazi. Pia ninajihulisha kuhusu timu.